Jukumu nalolipenda kazini huwa ni kuwajibika na kuhakikisha ya kwamba kila kitu kimetimizwa na kufanywa vyema. Na kwa ubora na utaratibu zaidi. Hilo ndilo nalolipenda zaidi kazini na pia nalolipenda kuwa ni kuwa kiongozi ilikuongoza wengine kuhakikisha kuwa wafanya ambayo anafaa kufanya.